Sana sana mimi hucheza na mke wangu, yeye ndiye rafiki wakaribu, ambaye ni nacheza na yeye kwa mara nyingi, na wakati ambapo niko kwa nyumba, wakati walikizo, wakati wa mapu mziko, ni yeye ambaye ni nacheza na yeye.

Maonyesho ya sanaa nimewahi kwenda nimewahi kwenda maonyesho ya sanaa wakati nilikuwa kwenye shule ya upili kidato cha tatu, tulienda maonyesho ya sanaa ili tukaweze kujifunza mambo mengi ya kutusaidia katika hadithi na katika kuendelea kusoma vitabu na fasihi. Kwa hivyo nimewahi enda maonyesho ya sanaa.

Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano, sana sana ninatumia video ya WhatsApp, kutengeneza kufanya mawasiliano na marafiki, kufanya mawasiliano ya kikazi, kufanya mawasiliano ya kibiashara. Natumia pia video ya TikTok, kufanya mawasiliano, kwa hivyo ninatumia video kwa mawasiliano kwa mara nyingi.

Ndiyo ni natumia mfumo wa usalama wa vidole. Simu yangu inanipa hiyo nafasi ya kutumia mfumo wa usalama wa vidole. Na kwa hivyo nimekua ninautumia kwa muda mrefu ili kuimarisha usalama wa simu yangu. Na hata laptop yangu nimekua naitumia na tumia mfano mfumo wa usalama wa vidole.

Malengo niliyo nayo kwa kazi yangu ni malengo ya kujiimarisha ili nikakuwe na uwezo wa kuajiri watu wengine na nikawe na uwezo wa kusaidia watu wengine. Nina malengo ya kujiimarisha na kujijenga zaidi ili nikawe katika kiwango cha msaada kwa wengine.

Jua kali najikinga nayo, kitu cha kwanza kwa kuvalia kofia, ninapenda kuvalia kofia kama kuna jua kali, ili nikaweze kupunguza makali ya jua. Na pia ninaweza kutembea na maji, ninakunywa maji kwa wingi, ili pia kupunguza makali ya jua.

Kinachofanya mazingira ya kazi yawe mazuri ni mawasiliano mazuri kwa timu, mawasiliano mazuri ya watu ambao tunafanya pamoja nao kazi. Wakati ambapo kila mmoja anawasiliana na mwenzake vizuri, wakati kila mmoja ako na nafasi ya kuwakilisha mawasiliano yake, mazingira haya ya kazi ni mazuri.

Mara nyingi napenda kufanya kazi na wengine, sipendi kufanya kazi peke yangu. Wakati nafanya kazi na wengine napata motisha, ninasaidiwa na wengine kurekebisha mahali ambapo hapaendi sawa. Na pia ninajifunza kutoka kwa wengine ili nikaweze kuimarika katika kazi ninayoifanya.

Ndiyo nimewai kujifunza kupiga gitaa na nikaweza kuwa na uzoefu na ujuzi wa kuicheza gitaa. Nimewai kujifunza wakati ambapo nilikuwa mwanafunzi kwenye chuo kikuu na nikaendelea kujifunza hadi wakati huu ninajua kuhipiga gita.

Siwezi nikajua ni mara ngapi naenda hospitali kwa mwaka. Kwa maana ninaweza tu nikaenda hospitali kama kuna hitaji la kuenda hospitali. Labda nikiwa mgonjwa ama labda kama ninapeleka mtu hospitali. Lakini siwezi kamwe nikasema ni mara ngapi kwa mwaka ambapo ninaenda hospitalini.